Hekima niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu, nidhamu na kujua kueka kipao mbele ni muhimu zaidi kuliko kujaribu kufanya kila kitu kwa mara moja. Maisha huja na changamoto zisizo tarajiwa na ni rahisi kukosa mtazamo wa makini ikiwa mtu hawezi kupanga hatua zake kwa busara. Pia nimejifunza kuwa wema na kuheshimu wengine huleta matokeo chanya yasio onekana mara moja lakini yana dumu kwa muda mrefu.

Napenda filamu ambazo zinachanganya hadithi nzuri na hisia za kweli. Kwa mfano filamu za drama au adventure ambazo zinaonyesha changamoto za kibinafsi. Uhusiano wa wanadamu au safari za kipekee hunitia msisimko na kufikiria zaidi. Hadithi zinazoweza kunifundisha jambo au kunifanya nihisi hisia tofauti huwa za kuvutia sana.

Kama mwanaume, napendelea suruali kuliko sketi. Suruali hunipa faraja, uhuru wa kuzunguka na unyenyekevu wa mtindo unaofaa kwa hali mbali mbali, kazi, burudani au shughuli za kila siku. Zaidi ya hayo, suruali ni rahisi kuoanisha na mavazi mengine kama shati au koti na inatoa hisia ya uthabiti bila kupoteza mtindo.

Kwa kawaida, mimi hufua nguo takribani mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo, zilizotumika na shughuli niliyo shiriki. Hii usaidia kudumisha usafi bila kutumia nguvu au maji kupita kiasi. Pia napanga nguo kwa makundi, nguo za kila siku, za kazi na za michezo au burudani. Ili kufanikisha mchakato wa kufua na kavu kwa haraka.

Napenda kusoma vitabu vinavyo husisha hadithi nzuri na somo la kimaisha. Kwa mfano vitabu vya biografia, drama au michezo ya shujaa, vinavyo husu changamoto za kibinafsi, historia au safari za kipeke univutia sana. Hadithi hizi hunitia msisimuko na pia hunifundisha mambo mapia au jinsi ya kukabiliana na changamoto.

Kwa sasa, sina mnyama wakufugua, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu na ana urafiki na ana uwezo mkubwa wakuelewa na kuungana na binadamu. Mbwa pia hunifanya ni hisi salama na hunipa sababu ya kuwa na ratiba. Kama matembezi ya kila siku na uangalizi.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na nyama ya ngombe. Mchanganyiko huu hutoa ladha nzuri, lishe bora na hufanya mlo kuwa kamili. Wali huchangia nguvu na ukuaji wa mwili. Huku nyama ya ngombe ikitoa protini muhimu na ladha ya kipekee inayofurahisha kila wakati wa kula. Zaidi ya hapo, napenda mlo huo ukiandaliwa kwa wazi na viungo vya asili. Kwani hunipa hisia ya chakula cha nyumbani kilicho safi na chenye furaha ya kipekee.

Napenda waandishi ambao wanaunda hadithi, zenye hisia, funzo la maisha na mtazamo wa kipekee. Kwa mfano, waandishi kama Paulo coelho. Wananivutia kwa sababu wanaweza kuunganisha hadithi rahisi na mafundisho ya kina kuhusu maisha, mapenzi na changamoto za kibinafsi. Zaidi ya hapo napenda waandishi wa historia au sayansi ambao huandika kwa ufufanuzi na kuwasaidia wasomaji kuelewa historia ya dunia, tamaduni au maendeleo ya kisayansi.

Napendelea kusoma kwa kiasi kidogo zaidi, kwa ni kusoma kuna nifungua mawazo mapya, kunipanua uelewa wa dunia na kunisaidia kujifunza mambo mapya kwa urahisi. Kusoma pia ufanya ni kumbuke historia, hadithi au taarifa muhimu ambazo zinaweza kunisaidia baadaye. Hata hivyo, pia napenda kuandika mara kwa mara, hasaa kuandika mawazo yangu kumbukumbu au hadithi ndogo.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kufanya mambo yanayonifanya nipumzike kimwili na kiakili. Kwa mfano, mara nyingi napenda kukaa chini kwa utulivu. Kusoma kitabu, kusikiliza mziki tulivu na kutazama filamu ya burudani. Hii husaidia kuondoa uchovu na msongo wa mawazo wa siku nzima. Pia mara nyingine napenda kutembea kwa utulivu na kufanya mazoezi kidogo. Kwani, huchangia kupumzika kwa mwili na kuongeza nisha.

Napenda kujaribu mchezo wa chess kwa sababu unahitaji mkakati, umaakini na uwezo wa kufikiria hatua nyingi mbele. Chess ni changamoto ya akili inayochanganya ujuzi nidhamu na ustadi wa kupanga. Na hii hufurahisha sana kwa mtu anayependa changamoto za kifikira. Zaidi ya hapo, napenda pia mchezo wa nje kama mlolongo wa kupanda milima au mchezo wa mpira ya miguu ya marafiki. Kwani huchanganya burudani na mazoezi ya mwili.